Linapo kuja swala la kukamilisha kazi, mimi ni mtu wa mipango sana. Huwa sipendi kulaza mambo, siri yangu kubwa ni kuanza mara moja. Unajua le tabia ya kusema nitafanya baadaye. Hiyo ndiyo adui wa muda. Nikisha pata maelekezo, akili yangu yote inaingia kwenye hiyo kazi papo hapo. Pia huwa napenda sana kutumia orodha. Inanisaidia kuona nini muhimu zaidi ili nisipoteze muda na vitu vidogo vidogo ambavyo havina umuhimu kwa wakati huo.